Tio, mimi husoma magazeti ili kupata habali za kina kuhusu siasa, uchumi na matukio ya taifa na ya kimataifa na pia kuimarisha uwezo wa kuchabua mambo na mtu hupata fulsa za kazi na biashara.

Mimi napenda kuongea kuhusu siasa kwa sababu linachochea mabadiliko ya kijamii na kufanya maamuzi sahihi wakati wa kura. Pia ninajua nini napaswa kupata kutoka kwa serikali na ni nini wajibu wangu. Kwa hivyo.

Jinsi ninavyoweka nenosiri salama mimi huepuka na namba lahisi na kutumia jina langu au talehe ya kuzaliwa na pia huwa nabadilisha mwala kwa mwala baada ya miezi kadhaa.

Mimi upenda kukula chakula cha nyumbani kwa sababu mtu huwa na uhakika kilivyo pikwa na vitu vilio vyotumiwa. Na pia usafi wa hali ya juu unazingatiwa nyumbani na pia usafi wa kima.